Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia. Ninalipenda kwa sababu hunifundisha kuhusu viumbe hai na maisha. Husaidia kuelewa mwili wa binadamu, mimea na wanyama. Lina uhusiano mkubwa na afya na mazingira ya mwanadamu.